Mimi hupenda kuzivaa nguo ambazo ni mrefu ambazo zinafunikia mwili wangu wote mpaka miguu au pia napenda kuvaa suruali ambazo hazishiki mwili yangu kwani mwili unapofunikwa huonyeshana heshima na pia kuto onekana na mtu yeyote mwili wako ambao au haufai kuonekana au mwili sehemu ambazo za mwili hazifai kuonekana mimi hupenda kuzifunikia.

Mimi hupenda sanaa kama sanaa ya shairi ambayo ni, hukuwa na maana tofauti tofauti kulingana na shairi ama ujumbe unao tokana na shairi ambayo limetungwa. Mimi pia hupenda sanaa ya nyimbo, nyimbo za hapo awali ambazo zinaenezwa katika mahala tofauti, tofauti kwa mfano shuleni. Sanaa ya nyimbo ni sanaa ambazo huwa na mada tofauti tofauti na sanaa yenyewe inafunza watu vitu tofauti tofauti tofauti kutokana na umri, maisha watu wanayoishi, miaka na pia vitu tofauti tofauti.

Mimi hupenda sana tishati kwani tishati ndizo mimi kwa mara mingi huvaa na pia mavazi yangu mingi huwa yanaendanisha na tishati sio shati ninapo vaa t-shati mimi huwa mimi nina mavazi tofauti tofauti ambayo mavazi hayo kwa wingi huwa ni mavazi yanayo endanisha na t-shati kwa mfano suruali ninazo zivaa huendanisha na na t-shati ila ninapo enda kazini wakati mwingine mimi huvaa shati kwani unapovaa shati iliyonyooshwa kwa pasi pia hukaa inapendeza sana.

Mimi hupenda sana kuongea badala ya kuandika kwani unapoongea au unapo toa jibu kwa mdomo mtu huweza kusisitiza na kuona kwani kuwa mtu kwa mfano unawaeleze ya haja lielewa jambo unapo lieleza na unaweza kusisitiza na kulielezea mara ya pili kukilinganisha na kulika hee kwa mimi naweza sema heri kuongea ili kuelezea na kuelewana vizuri bila kuandika.